Ndiyo nishai fiikiria kuanzisha biashara yangu. Sana sana biashara ya vya habari kama vile chumba cha habari. Ama chumba cha kuagiza hivi. Ndiyo kampuni yaani ya kuagiza ama kampuni ya habari. Pia ningependa kuanzisha biashara ya kilimo kilimo cha chakula na wanyama hivi. Ndiyo.